Zawadi nzuri ambayo nimewahi kuipokea ni kutoka kwa mchumba wangu. Tulipokuwa tumejiunga na chuo kikuu. Mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa. Pale Chuo Kikuu cha Moi. Tulikutana naye na tukapata kujuana. Tukawa marafiki tu. Bado hatukuwa tumeanza mahusiano. Kulikuwa na baridi na weather ilikuwa ya mvua sana. Akakuja, akaniletea blanketi ya kujifunikia. Na akaniletea pia marashi na. Na kipengele cha kushikilia funguo, na kusema ukweli kutoka kwa mwanaume. Hiyo ndiyo ilikuwa zawadi yangu ya maishani yangu ya kwanza. Na ilinipa motisha na nikampenda sana. Na huwa inajirudia.

Mara kwa mara mimi husomea habari kutumia Facebook. Huwa ndio mtandao ambao huwa napata una habari ambazo zimefanyika muda mfupi kabla. Sasa mimi huwa nikiona ujumbe mfupi unanionyesha pale juu na finya tu. Mara moja nakuenda pale na kusoma huo ujumbe. Anapata habari ya vile mambo yanavyoendelea nchini. Kama kile ambacho kimetendeka mahali fulani na fulani ndivyo mimi hufanya, na pia ninawezatumia Whatsapp kwasababu pale kwenye Whatsapp unakuta. Kuna vikundi ambavyo vinatuma habari. Mimi sipendi kusoma hizo mambo na twitter. Hapana, huwa siendi kule.

Ndiyo mimi napenda kukimbia sana. Tokea niwe mtoto mdogo. Nilkuwa napenda michezo ya kukimbia sana mita mia moja. Kutoka shule ya msingi, kwenda shule ya upili, hata chuo kikuu. Nimekuwa najihusisha na ukimbizi sana. Sababu huwa inanisaidia. Kitu ya kwanza inanipa furaha. Sababu naifanya na moyo wangu wote. Halafu pia inanipa afya njema. Ukikimbia muda mrefu ama ukikimbia kila siku, unapunguza yale mafuta mengi yaliyo mwilini na unakuta unakuwa na afya njema na hauna matatizo mengi ya kiafya.